Chakula cha kigeni ambacho nimewai kkujaribu ni sushi ya kijapani. Nilipo kuwa ni kijaribu mara ya kwanza. Nilikuwa na mchanganyiko Nilikuwa na mchanganyiko wa hisia. Kuchanganyikiwa kidogo na pia kushangaa jinsi ladha yake ilivyo tofauti na chakula tunachokula kawaida. Sushi ilikuwa ni mchanganyiko wa samaki safi wali wa kawaida na mara nyingine mboga ya kwa ofakado au tanga la nyanya. Pia kulikuwa na ladha ya soya, wasabi na jinja. Aliyetolewa kando ambayo ilinipa hisia ya kipekee katika kila kipande Nilipokula kipande cha kwanza hisia zangu zilikuwa za kushangaa kidogo Kwa sababu sikuelewa mara moja ladha ya samaki gafi pamoja na chumfi ya soya na arufu ya wasabi.